Nimesafiri mahali pazuri sana kama vile mlima kilimanjaro na kisiwa cha Mombasa. Mlima kilimanjaro ulikuwa wa kushangaza kwa sababu mandhari yake ya mlima, barafu na misitu ilishangaza. Kisiwa cha Mombasa pia kilinifurahisha kwa fukwe zake safi, maji ya buluu na utamaduni wa kipekee. Kusafiri mahali pazuri kunanipa nafasi ya kupumzika. Kujifunza mambo mapya na kushirikiana na familia au marafiki kila nikiwa sehemu kama hizi, ninafurahi sana.

Ninalinda faragha yangu mitandaoni kwa kuwa makini na taarifa ninazo shiriki. Siweki taarifa binafsi kama nambari ya simu au mahali nilipo au mambo ya kifedha hadharani. Pia hutumia maneno ya siri yenye nguvu na kubadilika mara kwa mara ili kulinda account zangu ninapo pakua, programu au kutembelea tovuti huwakikisha ni salama na zina aminika. Aidha huangalia mipangilio ya faragha kwenye accounti zangu ili kudhibiti nani anaweza kuona taarifa zangu.

Mimi huchunguza barua pepe mara chache kila siku, hasa asubuhi na wakati wa mchana. Hii husaidia kuzingatia kazi zangu bila kuingiliwa mara kwa mara na taarifa zisizo muhimu. Ninapopokea barua muhimu hujibu mara moja ili kuhakikisha mawasiliano yanabaki safi na yenye ufanisi. Hata hivyo, sipendi kuangalia wakati, kila wakati barua pepe, kwani kunasababisha kupoteza umakini na uharibu mpangilio wa kazi. Kwa hivyo, ninaweka muda maalumu wa kusoma na kujibu barua pepe, ili kudumisha nidhamu na ufanisi wa kazi.